Sikukuu ninayo ipenda sana, ni Krismasi, na sana sana tunasherehekea tarehe ishirini na tano December kila mwaka, na ya mwaka huu. Tulisherehekea kwa kwenda kutembelea nyanya yangu humo jijini Nairobi kisha tukapika vyakula tofauti-tofauti na kuita marafiki zetu na watu wa ukoo tushiriki pamoja.

Ninapo tazama nje ya dirisha wakati wa asubuhi, mimi huona miti na anga na pia naona barabara ya lami na vifaa vya kubeba watu. Vinavyopita hapo na katika misimu kama wakati wa jua anga huwa limeng'aa na wakati wa mvua mawingu huwa mengi na huwa na rangi ya kuonyesha mvua ipo karibu.